Naam napenda kucheza na watoto kwa kuwa kucheza na watoto inaleta furaha na pia inaleta ule ubunifu kwenye michezo unayo jihusisha na hao watoto pia husaidia watoto kujifunza kupitia michezo na inajenga uhusiano mzuri na kuwafanya wajisikie kupendwa na kuthaminiwa zaidi ya hayo yote kicheko chao kinaondoa msongo wa mawazo kabisa. Ili kumpa mtu amani na utulivu.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya vitu vinavyo li nilinda na kunipa faraja. Kwanza, napendelea kukaa chini ya kivuli kama mti. Au kupumzika pale panapo kuwa na kivuli ili kuepuka joto kali. Hii husaidia kuzuia mwanga, wa jua kuingia kwa nguvu kunifanya nisiwe na chasho nyingi. Pili, napenda kunywa maji au vinywaji baridi ili kujipatia unyevu na kuzuia mwili kujaa kiu. Pia mara nyingi napenda kuvaa mavazi mepesi ya na ya rangi nyepesi na kutumia kofia au miwani ya jua ili kulinda uso na macho. Hi hunisaidia kuzuia madhara ya jua kama kuchoma ngozi na kupata na joto. Tatu, napenda kufanya shughuli nyepesi kama kutembea kwa pole pole. Kusoma kitabu chini ya kivuli au kuskiza muziki.